Kwangu mimi napenda suruali napenda suruali ni kwamba suruali ni nguo ambayo inakufunika uchi wako mzima na unaeza kutembea bila kuogopa ati kuwa nguo ni fupi ama unuonekana na pia suruali ni nguo ya adabu kwa msichana yoyote. Sketi unaezava na unapata maybe kuna sketi fupi na ukivaa unaona ni kama hauko na nidhamu nzuri.

Kwangu mimi natumia wifi na pia natumia data ya simu. Inalingana ni wakati gani na namna gani. Nikiwa nje ninapo enda kufanya kazi zangu kama kuenda kwa duka kama kutembea hua natumia data ya simu kwa sababu wifi iko nyumbani. Lakini tuseme kama niko kwa nyumba mimi hua natumia wifi kwa samu pia ni bei rahisi kununua maramoja lakini ukiangalia data ya simu inabidi inunue leo, inue kesho na unapati unatumia pesa nyingi kila siku Lakini ukiangalia wifi unalipia maramoja kwa mezi na upati kutumia pesa nyingi Lakini zote inamanufa wake kilingani wakati gani na uko wapi.

Naam, kwa hakika, napenda kucheza na watoto. Nasema hivi kwa kuwa, kucheza na watoto ni kitu cha maana sana. Kwa wakati mwingi, unapata ukianza kuwa mkubwa. Unafanya tu kazi kila mara na unasahau kwamba, kujihisi kama mtoto ni jambo la maana. Napenda kucheza na watoto kama mchezo wa voleiboli, netboli, basketboli, hapa na pale na inahakikisha kwamba ninaeza kuchunga mwili wangu na kuchunga afya yangu.

Wakati umeme unapokatika inakuanga wakati mgumu sana. Kwa sababu kama wewe ni mtu ambaye unategemea umeme na unaona kwamba inatumia neti ili ufanye kazi inakuwa changamoto kubwa. Wakati kama ni mchana na umeme umepotea na niko kwa nyumba, ninaeza amua kufanya kazi ya nyumba kama kuosha nyumba, kupanga nyumba, kupanga viombo, ama hata niamue kupumzika chumbani. Lakini kama ni usiku na hakuna umeme, inapo katika nina amua kulala, ndio kesho yake ikifika niamke mapema na asubui.

Naam, kwa hakika, ninavaa miwani. Nilipatikana na shida ya macho nilipokuwa darasa la sita. Nilianza kutoona vizuri na ikabidi niende kwa daktari wa macho anipime. Nilivopimwa nilipatikana kwamba siezi ona maneno au vitu ambavyo viko mbali. Hadi wa leo, ninaposoma, ninapoangalia ama ninapotazama runinga inanibidi nivae miwani ili niweze kuona vizuri.

Hivi sasa, siishi mahali nilipozaliwa kwa sababu nilipo kuwa mchanga, wazazi wangu walinizaa katika kaunti ya kiambu, Lakini maisha ilipoanza kuendelea wazazi wangu walipata kazi katika kaunti nyingine, ikatubidi kuwa. Tuhame kutoka mahali pamoja hadi pingine. Kwa saa hizi siishi mahali ambapo nilizaliwa kwa sababu tulihama.

Naenda hospitali mara kama nne ama tano kwa mwaka kwa sababu mimi ni mtu ambaye ninahakikisha nachunga afya yangu nala vizuri nalala kwa muda ambao unafaa ili niweze kupata mapumziko unaofaa alafu ninahakikisha kwamba sijitii kwa mambo ambayo yatanikwaza roho na akili. Hii inahakikisha kwamba sipatwi na magonjwa, ju nakula vizuri napumzika vizuri, alafu pia nafanya mazoezi ili kuwa na afya nzuri. Nikiendelea hivi inamaanisha kwamba sitapatwa na magonjwa na sitaenda hospitali kwa mara mingi.